Naam, kwa kweli hilo ni swali nzuri sana na kuongea kweli mimi napenda kuamka na jua kuliko kulala mapema. Kuamka na jua kuna faida nyingi sana. Kwanza kabisa asubuhi huwa na utulivu wa kipekee, akili ya mtu mara nyingi huwa safi, kelele ni chache na kuna nafasi kubwa ya kupanga siku vizuri kabla ya majukumu hayajaanza. Watu wengi wanaoamka mapema husema wanapata muda wakutafakari kusoma, kufanya mazoezi au hata kuomba bila presha. Pia kisayansi, mwanga wa asubuhi husaidia kuamsha mwili na kuboresha mzunguko wa usingizi. Kwa upande mwingine, kulala mapema nako kuna faida zake ambapo inasaidia mwili kupumzika na kutosha, kupunguza uchovu na huimarisha afya ya kiakili na mwili. Tatizo ni kwamba kuna watu wengi hasaa katika dunia ya leo, wenye simu, kazi na majukumu mengi. Kulala mapema, kwao huwa ni changamoto kubwa, ajabu.

Kwa kweli hili ni swali muhimu sana hasa kwa mtu anayeanza safari ya maisha na kazi. Kwanza kazi ni hatuwa kubawa inayo kuja na furaha hofu matarajio na changamoto nyingi. Ushauri ninaoweza kumpa mtu anayeanza kazi. Ningependa kugawanya katika maeneo kadhaa muhimu ili uwe rahisi kueleweka na kutekelezeka. Kwanza kabisa kuwa tajiri kujifunza kila wakati. Unapo anza kazi haimanishi kwamba tayari unajua kila kitu. Kini mechake ni mwanza kujifunza kwa vitendo, usionia ibukuliza maswali, kwamba msaanda, kukubali kukasusoleo. Watu wengi hufanya makosa ya kujifanya wanajua kila kitu ili waonekana werevu lakini ukweli ni kwamba wanaojifunza huwa nyekevu, hukuwa haraka zaidi kila siku kazini, darasa jipya. Kuwa na nidhamu na maandali ya kazi, fika kazi ni kwa wakati, timiza majikumu yako kwa waminifu, na ishimu utaradibu pia za kazi.